Ya napenda kupika sana sana nikiwa nyumbani kama hivi napenda sana kupika chakula ambacho na chokipenda sasa ugali na samaki ambao samaki walio kaangwa na mboga za majani napenda sana nikiwa nyumbani kama hivi kupika ndio na napenda sana sana kupika mchana marachache sana usiku sababu mchana ndio na kuwa na muda mzuri wa kufanya mapishi yangu ya kawa mazuri.